Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni nyingi, sana sana kabisa. Na kwa mtazamo wangu, ni changamoto ambazo, watu wengi wanaofanya kazi katika mazingira ya kisasa, wanaweza kuzitambua, kujitambulisha nazo, ama wanaweza kuzijua kabisa kabisa. Kazi sio tu kutekeleza majukumu uliyopewa, bali ni, bali pia ni kukabiliana na watu, kukabiliana na mda, Kuna matarajio pale na wakati mwingine, shinikizo la ndani na la nje changamoto ya kwanza ambayo maraningi mimi hukutana nayo ni msongomano wa majukumu na muda ni mdogo pale Kuna nyakati kazi zinakuja kwa wakati mmoja, kila moja ilionekana ya kuwa ya dharura Unatakiwa kufanya maamuzi ya haraka kuhusu kipi kianze kipi kisubiri pale na jinsi ya kuhakisha ubora haupungui unapofanya ile kazi Hali hii wakati mwingine huleta msongo wa mawazo hasa pale unapojaribu kufanya kila kitu kwa kiwango cha juu bila kuchelewa changamoto nyingine ni changamoto ya mawasiliano na hii hupatana na watu wengi karibu kila mtu wanaweza kuongelea kuhusu hili hii changamoto kwa kina Hasa unapofanya kazi na watu watabia na watu wa mitazamo au viwango tofauti vya uelewa Wakati mwingine maagizo hayawi wazi kabisa au kila mtu anaelewa jambo kwa namna yake pale Hilo linaweza kusababisha mchanganyiko na kurudia kazi au hata migogoro midogo midogo pale kazini. Nimejifunza kuwa, kuuliza maswali ni nakufafanua mapema, kuna nisaidia na kuna saidia wengine pia. Lakini bado ni changamoto inayoendelea na inaendelea kuwa kumba watu wengi na hawajapata njia ya kukumbana na hii changamoto. Changamoto ingine ni changamoto ya kufanya kazi na watu tofauti tofauti pale kazini unakutana na watu wenye haiba tofauti wengine ni rahisi kuelewana nao, wengine ni wagumu kidogo Kuna watu wanaopenda kushirikiana na wengine wanapenda kufanya mambo Kwa njia yao wao wenyewe kujifunza namna ya kufanya kazi kwa pamoja bila kuadhiri mhusiano ni changamoto ambayo Inahitaji uvumilivu na pia busara changamoto nyingine ninayoweza kuiongelea au kusema kuihusu ni changamoto kubwa kushughulikia mabadiliko kazi hubadilika taratibu mpya zinaanzishwa, teknolojia mpya zinaingizwa au majukumu hubadilishwa pia ghafla bila wewe kutarajia pale Wakati mwingine, mabadiliko haya huja bila maandalizi ya kutosha na unalazimika kujifunza haraka ukiwa bado unaendelea na majukumu yako ya kawaida. Hili linaweza kuchosha lakini pia inakulazimisha kukuwa wewe mwenye. Pia kuna changamoto ya kudumisha motisha. Hasa wakati kazi inakuwa ya kurudia rudia au pale juhudizako hazionekani kudhaminiwa kwa mara moja. Kuna siku unajitahidi sana lakini hakuna anayesema asante au kutambua mchango wako. Hapo ndipo unalazimika kujikumbusha kwanini unafanya kazi hiyo na kujipa motisha binafsi wewe mwenyewe. Changamoto nyingine ninayokutana nayo ni kudhibiti msongo wa mawazo. Wakati mwingine huwa kazi huadhiri hata muda wa kupumzika au mawazo ya nje ya kazi. Unajikuta bado unaweza, unawaza kazi ata ukiwa pale nyumbani kujifunza kuweka mipaka kati ya kazi na maisha binafsi ni changamoto ambayo bado ninaendelea kuifanyia kazi Pia kuna changamoto ya kukosea na kubadilishana na kukabiliana na makosa pale kazini Hakuna anayependa kukosea lakini kazini makosa hutokea changamoto si kosa lenyewe bali namna unavyo likubali unavyo jifunza kutokana nalo na jinsi unavyo endelea mbele bila kupoteza kujiamini. Hili linahitaji unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja pale. Kwa ujumla, changamoto ni nazo kutana nazo kazini. Unifanya nitambue kuwa kazi sio njia ya kupata kipato, bali ni sehemu ya safari ya kujifunza na kukua kama mtu binafsi. Ingawa si rahisi kila siku, changamoto hizo ndizo zinanifanya niwe bora zaidi kadri ya muda unavyo pita. Kwa hivyo, hakuna mtu hakumbani na changamoto na vile unakumbana unakabiliana nazo, ndiyo inatoa ile tofauti yako na mtu mwingine. Asanti.

Namna ninavyo shugulikia wateja, inaanza kwenye heshima na kusikiliza kwa makini. Kwangu, mteja si mtu anayekuja tu kupata huduma. Bali ni mtu mwenye anamahitaji yake pale, mtu mwenye anamatarajio, na pia kwa wakati mwingine anahisia zake. Kila, ninapokutana na mteja, na mimi hujitahidi kuanza kumuelewa kabla ya kumjibu au kumpa suluhisho. Kusikiliza kuna nisaidia kuelewa tatizo halisi baada ya kudhani au kusikia au kukisia pia Jambo la pili muhimu ni kuwasiliana na uwazi na kwa lugha rahisi Si kila mteja anaelewa mambo ya kitaalamu au taratibu za ndani za kazi Kwa hivyo mimi hujitahidi kueleza mambo kwa jia rahisi bila kutumia maneno magumu au kuchanganya pale Ninapoona mteja ana maswali mengi, mimi huchukua muda wangu kuyajibu kwa utulivu hata kama swali linaonekana rahisi au limeulizwa mara nyingi. Ninajifunza pia kuwa mvumilivu pale, hasa ninapokutana na mteja mwenye hasira, mwenye wasiwasi au mwenye kuchanganyikiwa. Badala ya kujitetea au kuchukulia mambo vinafsi, mimi hujaribu kueka utulivu na kuelewa chanzo cha hisia zake. Maranyingi mteja anapokuwa na hasira, anachohitaji zaidi ni kusikilizwa na kudhaminiwa. Nikiwa mtulivu, maranyingi hali hutulia na mawasiliano huboreka. Pia mimi ni mtu mwenye hujitahidi kuwa mkweli na mwenye uajibikaji. Kama kuna jambo linaweza kufanyika ni nalisema wazi wazi. Kama haliwezekani na mweleza mteja kwa heshima na kumweleza sababu. Sioni umuhimu wa kutoa ahadi ambazo haziwezi kutekelezwa. Kwa sababu hilo linaweza kuharibu imani ya mteja huyu mwenyewe. Kukua mkweli, hata ninapokuwa mugumu, hili jambo hujenga uwaminifu kwa muda murefu. Jambo lingine ninazingatia ni kutoa suluhisho, si lawama pale. Tatizo linapotokea, na lenga zaidi kutatua kuliko kutafuta ni nani amekosea. Mteja anapohisi kuwa anajali kumsaidia baada ya kujitetea hili jambo hujenga uhusiano mzuri. Hata kama kosa halikutokea upande wangu, bado hujitahidi kumsaidia kwa kadri ya uwezo wangu Ninathamini pia maoni ya wateja, maoni iwe ni mazuri au ni ya changamoto Hili awe hunisaidia kujifunza na kuboresha huduma Ninapopokea mrejesho huchukulia kama fursa ya kukua badala ya hiyo kama ni lawama na chukulia tu ni kama ni furusa ya kukua wateja mara nyingi wanapenda kuona kuwa maoni yao yanazingatiwa na yanachangia mabadiliko. Kwa upande wa mahusiano ya muda mrefu, mi hujitahidi sana kujenga uwaminifu na kwa kuwa dhabiti katika huduma ni nayotoa. Mteja anapopata huduma nzuri kwa mara kwa mara hili jambo hujenga uhusiano. Asanti pole sana ili nilipokuwa nasema ili jambo.

Kwa upande wangu, mimi huwa sipigi picha kila siku, lakini napiga picha mara kwa mara, kulingana na mazingira na matukio yanayonizunguka mimi kama mtu binafsi. Si mtu wa kushika simu kila muda kupiga picha kila kitu, lakini kuna nyakati ambazo nahisi kuna kitu kinastahili kunaswa na kubaki kama kumbukumbu pale. Kwa hiyo, ninaweza kusema napiga picha mara chache hivi kwa wiki na wakati mwingine hata kupita wiki bila kupiga picha yoyote Maranyingi napiga picha pale panapokuwa na tukio maalum au jambo lenye maana kwangu Kwa mfano, nikikutana na marafiki, nikienda sehemu mpya, nikiwa safarini pia, au kama kuna tukio la kifamilia pale hizo ndizo nyakati ambazo nahisi picha zinadhamani zaidi Kwa sababu zinabeba kumbu kumbu, si tu sura. Napenda picha ambazo nikiangalia baadae Zinanirudisha kwenye hisia au ule wakati na kwa hivyo sipigi mara nyingi lakini kwa wakati tu wenye nahisi unafaa Sipigi picha kwa shinikizo la kuweka mtandaoni kila mara Wakati mwingine napiga picha kwa ajili yangu mwenyewe bila mipango ya kuiweka na mtu yeyote ama ya kuitumia mtu yote au kuituma kule mtandaoni. Na kwa hiyo, mimi zile shinikizo haliniadhiri sana. Kuna picha ambazo zinabaki tu kwenye simu yangu na kama kumbukumbu yangu tu binafsi. Hiyo hunifanya nijiisikie uhuru zaidi kwa sababu sipigi picha ili kuvutia wengine bali kwa sababu mimi mwenyewe nimeona dhamani yake. Kwa upande wa aina ya picha, napenda kupiga picha za mazingira na watu nilio karibu nao pia na matukio ya kawaida ya kimaisha tu si lazima iwe picha ya kitaalamu au iliopangwa sana kama ya wataalamu, wakati mwingine picha ya kawaida kabisa kama jua linavyozama, barabara tulivu au watu wakizungumza huwa na maana zaidi kuliko picha iliopangwa kwa muda mrefu. Pia kuna nyakati ambapo sipigi picha kabisa Hata kama kuna tukio nzuri Hii ni kwa sababu wakati mwingine napenda kuishi kwenye tukio lenyewe Badala ya kulitazama kupitia kamera au hiyo simu yangu huo wakati.Nahisi kuwa si kila kitu kinahitaji kupigwa picha Baadhi ya kumbukumbu ni nzuri tu zaidi zikibaki akilini na moyoni mwangu pia. Ninapo piga picha, sipendi ya haraka, napenda kuchukua muda kidogo, kuangalia kile, ninachotaka kunasa, na kupiga picha moja au mbili tu, sipendi kupiga picha nyingi sana za kitu moja. Hilo hunisaidia kudhamani zaidi kila picha ni nayoipiga mimi mwenyewe badala ya kuwa na picha nyingi zisizo na maana kubwa kwa ujumla napiga picha kwa kiasi tu si kwa kupita kiasi wala kwa nadra sana napiga picha pale ninapohisi kuna kitu cha kukumbukwa au cha kuhifadhi pale kwangu picha si kwa ajili ya kuonyesha maisha yangu kwa wengine bali ni njia ya kuhifadhi nyakati fulani muhimu katika safari yangu ya kimaisha kwa hiyo nikisema mara ngapi napiga picha jibu langu ni kwamba napiga picha pale inapobidi wakati kuna maana, wakati kuna hisia au kumbukumbu ya kuhifadhi si idadi ya picha ndio ni muhimu sana bali ni thamani ya kila picha ninayopiga.Lakini ninaelewa kuwa pia nina marafiki ambao wanapenda picha kupindukia. Wao pia wameweka pesa nyingi kununulia zile simu ambazo zinakamera nzuri. Ambapo yeye akipiga picha itakuwa inaonekana ni kama picha imepigwa na mtaalamu wa kupiga picha mwenyewe. Na kwa hivyo mimi na marafiki zangu wakati mwingine hatufanani na hiyo ndiyo jambo nzuri ya kuwa marafiki. Mimi napenda hii au unapendelea hili jambo na yeye anapendelea hili jambo lingine na pamoja tunakuwa kama timu nzuri au tunakuwa timu ya marafiki ambayo ina ule kila mtu ana ule ubinafsi wake. Na pia tunasaidiana kuelewanisha kwa nini mimi napenda hivi na kwa nini mimi napenda vile Kwa hivyo mimi sipigi picha mingi lakini kila picha ninayopiga Ninataka iwe picha ambayo inadhamana yake Asante sana.

Ndiyo, ndiyo, napenda sana kupika, lakini si kwa sababu ya kujiona mpishi mkubwa au mtaalamu sana, bali ni kwa sababu ya kunipa hisia ya kujitagemea na ile ya utulivu pia. Kupika kwangu, si kazi ya lazima tuu au ya kila siku kama zingine, bali ni shughuli ambayo, wakati mwingine hunisaidia kupumzisha akili na kujisikia nikokwenye udhabiti wakile ninachokula na jinsi yangu siku yangu inavyoenda. Kitu cha kwanza ninachopenda kuhuzu kupika ni kwamba hili jambo hunipa uhuru wa kuchagua. Ninaweza kuamua nchakula nini leo nitumie viungo gani na nipike kwa mtindoni naupenda sana. Si lazima nifuate mapishi kwa ukamilifu kila mara, wakati mwingine napika kwa mazoea au kwa hisia tu, hilo ulifanya nijisikia huru na nisibebwe na presha ya kufanya kila kitu kwa usahihi wa hali. Ya juu, napenda zaidi kupika vyakula, vi kawaida na rahisi, hasa vile ninavyozoea kula. Si lazima iwe chakula ya kifahari kupika wali, ugali, mboga, mayai au nyama kwa njia rahisi huniridisha sana. Ninapopika chakula rahisi na kikaiva vizuri huwa na furaha fulani ambayo ningumu kuyeleza pale moyoni. Lakini niyakuridisha sana hiyo furaha Kuna nyakati napenda kupika nikiwa peke yangu hasaa ni kiwa nataka utulivu Wakati huo naiza kupika taratibu kufikiria mambo yangu pia na hata kusikiliza muziki ambapo ni napoendelea kupika kupika katika hali hii Kuna nifanya nijisikie kama ni na muda wangu binafsi Bali na pilka pilka za kila siku ni kama muda wakujitunza mimi muenyewe. Lakini pia kuna nyakati napenda kupika ni kiwa na mtu mwingine, iwe ni rafiki au ni mtu moja wa familia yangu. Kupika pamoja, uleta mazungumzo, uleta vicheko, pia kuna ushirikiano pale, mna poendelea kupika. Hata kama chakula hakitoki kikamilifu, mchakatu muenyewe huwa wakufurahisha. Kupika pamoja, unifanya nione chakula kama kitu kinachunganisha watu, si kitu tucha kushiba Si kila siku napenda kupika lakini Jambo lingine naitha kuangelea ni hili sio kila siku ambao ni napenda kupika Sidhani kuna mtu anapenda kufanya kazi moja tena na tena hadi akaizoya na hilo jambo ni kweli Kuna siku nikiwa ni mechoka sana au sina hamu kabisa na hapo kupika huonekana kama mzigo kwangu Lakini siku hizo, hata siku hizo, ninapotulia na kuanza tu hatua ya kuanza, mara nyingi hujikuta nikiendelea bila shida yoyote. Wakati mwingine, isia ya kutopenda kupika huisha mara tu ninapuanza. Kupika pia kumenifundisha uvumbilivu na kupanga pia. Ukikimbilia sana, chakula kinaeza kuugua na kikaiva vibaya. Unajifunza kwa baadhi ya mambo ya nahitaji muda na umakini. Hilo unisaidia hata nje ya jikoni kwa sababu hunikumbusha kuwa si kila kitu inafanyika kwa haraka Kuna furaha fulani ukielewa hevi kuna ile furaha fulani maahalu ninaipata baada ya chakula kuiva hasani kionza na kugudua kuwa kime tokea vizuri tu kama nilivyo kusudia Kisie ya kusema hiki ni mepikipika mwenyewe kunipa ile kuribisha moyoni. Hata kama chakula sikikambilifu kabisa, bado hua na fahari kidogo kwa zuhudi nilivyoeka. Na kwa hivyo, kwa ujumla ni kisema kumalizia, napenda kupika kwa sababu ni jambo nzuri na kunanipa zaidi ya chakula tu. Kuna nipa muda wa kutulia, nafasi ya ubunifu kidogo na hisia ya kujitagemea pale. Siwezi kusema napika kwa shauku kila siku lakini kupika nisehemu ya maisha yangu ambayo ninaidhamini na ninaifurahia kwa namna yangu muenyewe. Kwa hiyo, nikisema kama napenda kupika, jibulangu ni ndiyo ndiyo napenda kupika kwa sababu. Inanifanya nijisikie vizuri, inanifanya nisikie huru, na karibu zaidi na maisha ya kawaida ya kila siku. Sante sana.